Mimi hufanya mazoezi wakati ambao sina kazi mingi kwa mfano. Ninaweza nikafanya mazoezi jioni kwa sababu jioni huo wakati nina muda mwingi wa kufanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi kama kukimbia, kutembea na pia kuendesha baisikeli.

Ndiyo, mimi huwa napenda muziki wajada. Na mara kwa mara, muziki huo huwa naisikiza wakati ya ambapo nimetulia, wakati ambapo nataka akili yangu iweze kutulia. Mara ya mwisho nilisikiza muziki wa jada ilikuwa siku iliyo pita.